Kula chakula chenye mafuta ni kama kusikiliza mziki wenye basi nzito kina kupata kina kupa nguvu na ladha ya kipekee. Lakini kula chakula kisicho na mafuta ni kama kusikiliza mziki wataratibu kina kupa utulivu na afya bora kwa mda mrefu. Kwa hiyo kupenda chakula chenye mafuta ama kisicho na mafuta kutengemea ladha na malengo yako. Mafuta kidogo pia husaidia mwili kupata nishati na virubutisho muhimu kama vile omega tatu kwenye samaki. Chakula kisicho na mafuta nayo husahindia kupunguza. Kina saidia kupunguza hatari za kiafya na mara nyingi kuhisi mwanga na mwepesi baada ya kula. Nina maswali chache ambayo ningependa kuuliza. Watu wengi binafsi wanapenda zaidi ladha za chipsi na nyama choma yenye mafuta au saladi safi na matunda swali jingine ni unapokula chakula chenye mafuta unahisi si raha ya ladha au ni hatari kwenye afya yako halafu ingine ni juu unadhani chakula bora ni kile kinacho kufurahisha au kinacho kulindia afya. Maana pale chakula ambacho kina mafuta mingi kinakuanga na ladha, mbali si chakula ambacho kinakuletea afya njema pia swali jingine ni ukipewa nafasi ya kubuni chakula kipya, unge kiweka upande wa mafuta au kisicho na mafuta.

Wakati nahitaji msaada kazi ni kuna njia kadhaa, za ubunifu na zenye maana ambazo mtu anaeza ambazo mimi hutumia. Njia ya kwanza ni pale kuuliza wenzangu. Pale ni ambap naeza kushirikiana na timu na kuuliza ushauri kwa mtu mwenye uzoefu zaidi. Pia kutumia teknolojia. Pale ambapo natafuta majibu kupitia zana za mtandaoni mifumo ya kampuni au kwa pileto kama ya copilot. Uongozi pia naeza kujipa muda kutafakari hapa ni pale ambapo wakati mwngine msaada unapatikana kwa kujipa na nafasi ya kufikiria upya na kutafuta mbinu mbadala. Njia ingine ni kujifunza kutoka kwa nyaraka na mafunzo. Pia hio ni ambapo naagalia mwongozo wa kazi mafunzo pia natumia video. Maswaali ambayo ningependa kuuliza ni ya kwamba. Ingekuwa wewe ni meneja ungependa wafanyikazi waulize msaada mara kwa mara au wajitahidi kuweza kupata suluhisho. Swali jingine ni unadhani ni bora kuonyesha udhaifu wako kwa kuuliza msaada au kujitahidi kutatua tatizo peke yako. Swali jingine ni unapohitaji msaada kazini upendelea kuuliza mtu moja moja au kutafuta majibu mtandaoni.

Paka napenda paka paka ndiye mnyama ambaye mimi hupenda kumfuga kukaa naye nyumbani maana ni mwenye mvuto wa kipekee anayejulikoana kwa urafiki uhuru na tabia zake za ajabu ambazo zimevutia wanadamu kwa urefu ya miaka tabia zake za kipekee ni pale ambapo unapata uhuru paka hupenda kujitegemea tofauti na mbwa ambapo mara mingi hutegemea sana binandamu paka pia ana uwezo wa kuruka paka anaweza kuruka hadi futi nane kupanda juu pia paka ana uwezo wa kunusa harufu ya paka ni mara kumi na nne zaidi ya binadamu utulivu na upole paka ni wapole paka wakipigana mara mingi ni kwa ajili ya kulinda himaya yao. Mmi hupenda paka maana uhusiano yake na mimi, huwa naheshimiana, pale ambapo ananiheshimu sana pia paka hujifanya watu wajiskie huru na kupunguza msongo wa mawazo ndio maana mara nyingi huchaguliwa kama mnyama wa kufugwa nyumbani pia paka hujipata pia wako na pua ya kipekee kwa alama za vidole. Kuongeleshwa na binadamu. Maswali pia ambayo ninayo kuhusu paka ni ungependa zaidi tabia ipi ya paka uhuru wake ama urafiki wake swali jingine ni unadhani paka ni bora zaidi kwa mnyama wa kufugwa kwa sababu utulivu wake au kwa sababu ya mvuto wake wa kipekee swali ingine ni ikiwa ungekuwa na paka ungependa awe na tabia ya kuchaza sana au wa utulivu zaidi kwa hivyo.

Ndiyo, ningependa ningesema. Ndiyo, ningesema kujaribu vyakula vipya ni kama kusafiri bila kuondoka mezani. Kila ladha mpya ni mlango utamaduni tofauti. Na uzoevu wakipekee. Napenda kujaribu vyakula mpya kwa sababu inanisaidia kugundua. Na kukua na ugunduzi wa tamaduni. Chakula kinaelezea historia na maisha ya watu. Kujaribu ladha mpya ni kama kusoma kitabu cha jamii, pia msisimuko wa ladha mpya uamsha hisia na mara nyingi huku shangaza kwa mchanganyiko usiotarajiwa pia ubunifu jikoni. Kujaribu vyakula vipya hukupa msukumo wakubuni mapishi yako mwenyewe. Malafu ingine ni kwamba afya lishe. Mara nyingi pia vyakula vipya vina virubutisho tofauti vina vyo saidia mwili kwa njia mpya. Ningependa kujua, ungependa kujaribu vyakula vya tamaduni kama gani? Asia, Afrika, Ulaya ama Amerika kusini. Alafu je? Kujaribu chakula kipya kwako ni zaidi kuhusu ladha au kuusu uzoefu ni chakula kipya gani ulichowai kujaribu na kikakushangaza kwa ladha yake.

Na mimi ningeanza kusema ya kwamba kusimamia inatoa nafasi ya kuongoza na kuunda mwelekeo wa kazini unajifunza stadi za uongozi kupanga rasilmali na kutatua changamoto lakini pia kunashinikizo la kuhakikisha kila kitu kinafanikiwa ingine ni kusimamiwa ama kusimamiwa nayo unatoa nafasi wa kujifunza na kukua bila mzigo mkubwa wa maamuzi pia naweza kuzingatia zaidi ubora wa kazi yako binafsi pia chagamoto ni kwamba wakati mwingine unahisi kama uhuru wa kufanya maamuzi yako maswali ambayo ningependa kuuliza ni kwamba mimi ningependa kukuwa msimamizi ningependa kukua mtu ambaye anasimamia. Kwa maana pale ambapo najipata, nitafikiria zaidi, nitakula kichwa zaidi, lakini sitajipata pale ambapo nafanya kazi mingi ya mikono sitaweza kuchoka sana. Pahali nitajipata nasumbuka akilini ila si kwa kutumia mikono, ili hali bado nitasaidia, but si kama vile ambavyo ningeweza kufanya nikisimamiwa. Na pale kusimamiwa pia, unaweza pata mtu ambaye ni mkali, ambaye hata hataki kukuelewa hata kidogo. Nina maswali kadhaa ningependa kuuliza. Ile ya kwanza ni ungependa zaidi kuwa kiongozi wa timu wa sehemu ya timu inayosimamiwa. Swali jingine ni unadhani ni bora kwanza kwa kusimamiwa ili kujifunza kisha baadaye kusimamia au moja kwa moja kuingia kwenye uongozi. Ningekuwa, ningekuwa meneja, ningependa mtindo wa uongozi wa kidemokrasia au wakia kimila.